Unapenda kula wapi nje ya nyumbani unapenda kula wapi nje ya nyumbani mimi napenda kula kuna hoteli moja hoteli moja pekee yake ambayo iko au imejengwa katika maeneo ya Nairobi ambayo inapika chakula kizuri mno halafu wafanyikazi wanahudumia wageni kwa roho safi. Halafu pia chakula chao ni kisafi halafu hoteli yenyewe ni safi, halafu inapendeza sana mazingira au mazingara yake yanapendeza maana kuna hewa safi hamna kelele mingi, kumetulia halafu kama we, kama mgeni unapokelewa kwa njia inayofaa naam ndio maana mi napenda kuenda hoteli hiyo katika maeneo ya Nairobi.

Unafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki? Naam, naelewa sana plastiki huchafua mazingira yetu. Na kwa hivo, lazima tuwe na njia ambayo tunaweza kufanya kazi bila kutumia vitu vya plastiki kama vile karatasi, vibuyu. Sana sana tuangazio katika swala hilo la karatasi. Manake, karatasi za nailoni au plastiki zinaadhiri au zinadhuru mazingira sana. Wakiangalia kama karatasi hizo za plastiki zikiweza kuingia katika mto zinaweza kufanya samaki wafe au hata kuchafua maji hayo. Na shida ya karatasi za plastiki siyo rahisi kufanya nini? Kuoza yanapo ingia katika udongo. Kwa hivo mimi sipendi kutumia plastiki kabisa. Kwa hivo hiyo ndio jinsi ninayofanya kupunguza matumizi ya plastiki kwa kututumia kabisa kuziavoid yani.